Jukumu ambao napenda nikiwa kazini ni kuwasimamia watu. Na penda kuwasimamia watu ili waweze kufanya kazi kwa upasavyo, ili waweze kufanya kazi kwa mpangilio kama inavyo takiwa. Wanapenda sana nikiwa kazini kuwa kama msimamizi ili kufanya majukumu yaende kama ipasavyo. Sawa sawa na utaratibu ulivyo.

Mala nyingi huwa naifadhi data kwenye simu na nikiwa kwenye simu yangu huwa napenda sana vitu ni navyo vifanya kama vile vitu ya biashala huwa na viandika kwenye simu huwa natunza kumbu kumbu zangu zote kwenye simu na lengo langu kutunza kwenye simu na weza kuvipata wakati wowote na kiulaisi zaidi.

Huwa nasherekea mwaka mpya kwa kula chakula vizuri kwa kushirikiana na ndugu zangu ambao wapo mbali ama tulikuwa tunaishi mbali. Huwa nasherekea mwaka mpya kwa kushirikiana nao kwa kutembelea sehemu mbali mbali za utalii kwa kushiriki michezo mizuri kwa ajili ya kufurahia siku ya sikukuu. Pia huwa nafanya vitu mbali mbali kwa ajili ya kufurahia wakati wa kipindi cha sikukuu.

Huwa naweka malengo ya kila mwezi kwa kuangalia vitu ambavyo naweza natakiwa kuvikamilisha kwenye mwezi huo. Kwa mfano kwenye mwezi natakiwa nifanye biashara fulani, natakiwa nifanye kazi fulani huwa naavyandika kwenye daftali kwa lengo la kupanga ratiba ili kuweza kukamilisha malengo yangu ayo kwa mwezi fulani ambao nimejiwekea.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya siku kuu ya Christmas. Ndio sherehe yangu pendwa kabisa ndani ya mwaka. Huwa napendelea zaidi kusherehekea siku ya Christmas. Kwa sababu ndio huwa siku kwamba imechangamka. Watu wanasherehekea, watu wana kula siku kuu vizuri. Watu wanakutana baada ya kuachana kwa kipindi kirefu. Ndio huwa napendelea zaidi sherehe ya Christmas.

Huwa natumia muda wangu wabure kwa kupumzika, kuangalia video, kuangalia, kubadilishana taarifa mbalimbali, kuwasiliana na marafiki zangu. Huwa natumia muda kama hivo. Huwa napenda sana muda ambao nipo free, napenda sana kukaa na marafiki, tunaongea vitu mbalimbali, tunawasiliana vitu vya muhimu kwa lengo la kujifunza.

Wakati ambao huwa nafurahi nipo nyumbani, kitu ambacho huwanafanya, huwa tunaongea na wanafamilia kuhusu mambo mbali mbali, kuhusu changamoto ambao zina wakabili wanafamilia, kuhusu jinsigani tunawaza kutatua changamoto ya uchumi, na jinsigani tunaweza kutatua changamoto flani mfano ikiwemo changamoto za afya na changamoto nyinginezo za maisha.

Ndio, nishawahi nunua tiketi, zamatukio. Nishawahi kununua tiketi ili niudhulie kwa mfano, likuwa tukio, la kujifunza AI. Nishawai kununua tiketi kwa ajili ya kushiliki mafundisho, ama mafunzo ya AI. Kwa hio nishawai kununua, ki ujumla.

Kitu ambacho huwanafanya kwa lengo la kuongeza uzalishaji ni kutafuta watu wenye ujuzi, wenye maarifa na uzoefu kwenye uzalishaji. Kwa mfano, watu ambao wamekaa zaidi kwenye mambo ya uzalishaji zaidi ya miaka kumi ama kumi na tano. Hawa watu wanakuwa na uzuwezi mkubwa na ninapo waweka kwenye sekta yangu ya uzalishaji hakika uzalishaji huwa unaongezeka zaidi.

Ndio, huwa natumia mfumo wa usalama wa vidole. Kwa mfano, kwenye kusajili laini, na, pia, huwa natumia mfumo wa vidole. Kwenye kufungua akaunti mtandaoni. Huwa na akikisha na naweka mfumo wa usalama wa vidole, kwa ajili ya mfumo wangu, kutoingiliwa na mtu mwingine, ambaye, hahusiki, na program yangu ambao ni meifungua.

Huwa najihisi vizuli sana kuhusu wasilisho. Wasilisho ama kitu fulani kikiwa kina wasilishwa. Huwa najiskia vizuli na huwa natumia kama nafasi ya kujifunza kitu kipya, kujifunza jambo jipya kutoka kwenye hilo wasilisho. Kiujumla, huwa najiskia vizuli, huwa najiskia mwenye fulaha, huwa najiskia mwenye kupendezwa sana na hilo jambo ambalo linahusu wasilisho.

Maranyingi huwa napendelea sana zaidi kitanda kigumu. Kwanza kitanda kigumu ni imara, kitanda kigumu ni unapokitumia, kitanda kigumu ni salama kwa afya. Pia mwili unapolala kwenye kitanda kigumu unakuwa unakuwa unajisikia vizuri, unarilaksi na unahisi akili yako imetulia ipo kwenye utulivu mzuri sana.

Ndiyo mimi wanapenda sana mvua kwa sababu mvua inasaidia kwenye kilimo ama kwenye shughuli mbalimbali za uchumi unapokuwa na mvua watu wana lima, watu wanaandaa mashamba, watu wanalima bustani, majani yanaota kwa ajili ya kulisha mifugo kwa hiyo ni mvua ndiyo yote inasaidia shughuli mbalimbali za uchumi ziweze kwenda vizuri. Kwahyo mi napenda sana mvua.

Ndio, nishawai kwenda kwenye matamasha mbalimbali la mziki. Ilikuwa ni mziki wa dini, wasanii mbalimbali, walikuja kusherehekea kwenye kusherekesha kwenye ilo tamasha. Walikuwa ni wasanii wa nyimbo za dini. Walipo kuwa na kuja, tuliweza kufurahi, tuliweza kufurahi sana. Kwa jinsi walivyokua wanaendesha yale mashindano, walivyokua wana jinsi walivyokua wanaendesha yale matamasha, watu wenge walikua wanafurahi na kushangilia.

Na huwa nanyoa nywele mara tatu kwa mwezi. Huwa nahakikisha kwa kila mara tatu kwa mwezi, nywele zangu nazinyoa. Kwa sababu nywele zangu huwa zina wahi kukua haraka. Kwa zikishakua ndani ya wiki moja ama ndani ya wiki mbili nahakikisha nazinyoa. Na huwa na nyua mala tatu kwa mwezi. Huwa napenda sana nywele zinavyorefuka nazinyoa. Ndiyo maana huwa nahakikisha nanyoa nywele angalau mara tatu kwa mwezi.

Ndiyo, wakati mwngine huwa napenda kufanya kazi nyumbani, huwa napenda kufanya kazi nyumbani nimetulia, huku nimepumzika, nafanya shughuli mbalimbali, zikiwemo shughuli za uchumi, shughuli za nyumbani, za kawaida za kijamii, huwa napenda sana. Na kiujumla, hakuna sehemu ambayo huwa napendelea zaidi kufanya kazi kama nyumbani. Ipo sehemu ambayo akili yangi imetulia, na inakua tayari kwa ajili ya kufanya mbalimbali na kufanya shughuli mbalimbali za kiuchumi.

Mfumo ambao huwa naupendelea zaidi wa simu ni mfumo wa GPS. GPS ndiyo mfumo ninaopendelea zaidi kwa sababu ni ufumo ambao unaweza ukaenda sehemu yoyote bila hata ya kuelekezwa. Ukishawasha tu GPS unaweza ukaenda sehemu yoyote ambao unataka. Kiujumla mfumo ambao huwa naupendelea zaidi kwenye simu ni mfumo wa gps. Ni mfumo wa kutafuta sehemu ambapo mtu yupo ama sehemu ambapo kitu flani kipo. Bila hata ya kupewa ramani ni mfumo wa gps ndio huwa naupenda zaidi.

Ndio, huwa napenda kuendesha baiskeli. Baiskeli huwa naendasha kwa lengo la kujiburudisha, kwa lengo la kufurahia. Na pia naendesha baiskeli kwa lengo la kudumisha afya ya mwili. Na pia napenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli kuendesha baiskeli hayamna gharama yote ambayo unatumia. Hamna galama nyingi sana. Unapoendesha baiskeli, hautumii mafuta wala kutumia gharama aina yoyote.

Harufu ambayo huwa naipenda zaidi ni harufu ya manukato ama harufu ya perfume. Mtu anapokuwa amepulizia perfume, huwa inanukia, inatoa harufu nzuri ya kupendeza. Ambapo mtu akiwa karibu anafurahia kutokana na ile harufu ambayo inatoka. Na kutokana mazingira ambapo pale ipo hio harufu ya manukato huwa mazingira mazuri na ya kupendeza.

Huanapenda ndiyo kula wali na ugali. Hua napenda sana sana kula wali. Wali huwa unanipendeza zaidi. Wali nimtamu. Wali unalatha nzuli. Wali unapopika kwa mfano na nyama. Huanaflaia zaidi. Na wali unapendeza sana. Wali unalatha nzuli. Hata kama una hamu ya kula, unaweza ukala wali. Napendelea sana wali. Sana sana wali ukiwa umepikuwa na nyama. Hua napenda sana zaidi.

Huwa najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa kushirikiana nao, wakati mwingine napata chakula nao, wakati mwingine tunakusanyika kwenye vikao mbali mbali, na ndipo huwa tunajenga mahusiano kwa kushirikiana nao, kwa kufanya vitu mbalimbali kwa pamoja. Kwa hiyo huwa najenga mahusiano na wafanyakazi wengine kwa namna hiyo.

Mziki wa nyimbo za dini ni ndo mziki ambao huwa nausikiliza mara nyingi zaidi. Huwa napenda sana mziki wa dini kwa sababu ni mziki ambao huwa kwenye utulivu, ni mziki ambao huwa una maadili, una ujumbe mzuri na mtu yoyote anaweza kasikiliza na kajifunza. Napendela saana zaidi mziki wa dini.

Zawadi nzuri ambayo nishawahi kupokea, ni zawadi ya hela. Nilipokea zawadi ya hela, pale nilipo hitimu kidato cha nne, mtu alinizawadia hela. Hela ambayo ilifanya kwa kweli ni nifulari, ilifanya nitulize akili. Na hiyo hela kwa kweli nilifurahi sana, siku ambayo nili zawadiwa hela. Nilijihisi vizuri, nijihisi mwenye kupendwa sana, na nilisi ni mtu ambaye najaliwa sana. Mi zawadi ambayo nishawahi kupewa ni zawadi ya kupokea hela kutoka kwa mtu mwingine.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Wazee wangu mara nyingi huwa napenda kula nao chakula pamoja. Huwa napenda kukaa nao na kushilrikiana, kuzungumza matatizo mbalimbali na changamoto mbalimbali. Ninazopitia na wao wanazopitia. Na huwa tunazungumza ni namna gani ya kuishi vizuri na huwa wanifundisha uzoefu mbalimbali wa maisha.

Ndio, hua nagawanya taka zangu, kwa mfano kuna taka za plastiki, taka laini, na taka kavu. Huwa nazigawa sehemu tofauti tofauti. Huwa nazigiawa kwa lengo, kwa lengo la kutunza mazingira. Kwa mfano, taka za plastiki huwa nazitenga kwa ajili ya kuzitupa sehemu maalumu. Ambapo zinaweza zikawa, haziathiri mazingira, wala hazita haribu kitu chochote kile.

Kitu ambacho huwa najihisi kusubiri kwenye mstari ni kitu ambacho huwa kinachosha huwa najihisi kuchoka kwa sababu napata mstari ni mkubwa na huduma zinatolewa kiutaratibu kwa hiyo huwa nachoka sana kusubiri huwa nachoka watu wanapokua wengi kwenye mstari na mimi nasubiri huduma.

Mimi huwa napendelea zaidi mbwa, napenda mbwa kwa sababu mbwa anatumika kwenye ulinzi, mbwa pia anaweza kutumika kwenye uwindaji, na mbwa ni mzuri sana, mbwa hak, mbwa huwa anapenda pia kukaa nje ya nyumba, na paka huwa simpendi kwa sababu anakaaga ndani, na akiwa anakaa ndani anaweza kasababisha magonjwa mbalimbali, lakini mbwa si rahisi sana kusababisha magonjwa, ni mnyama salama ambaye ukimfuga kwa kumtunza anaweza asilete madhara ya aina yoyote unapokuwa unaishi nae.

Ndio hua nafanya kazi kushirikiano na wengine, hua napenda sana kushirikiana na watu wengine kwa mfano inapotokea shughuli ambayo mimi siwezi kuifanya naita wengine kwa lengo la kushirikiana na kulitatua tatizo lililopo kwa haraka na kwa ufasihi zaidi. Kwa hua napenda sana kushirikiana na watu wengine.

Huwa najifurahisha wakati wa furaha kwa kucheza, kuimba, kula chakula kizuri. Huwa nakusanya marafiki ambao nawapenda. Tunaka wote kwa pamoja, tunafurahi, tunakuwa, tunazungumza maswali mbali mbali, kuhusu uchumi, kuhusu matatizo, na ndivyo huwa tunavyo furahi wakati wa furaha.

Kitu ambacho hua nafanya kabla ya kuanza kazi ni kuandaa mazingira mazuli, kuandaa vitu ambavyo inaitajika kwa ajili ya kufanya kazi nawaandaa watu ambao nitafanya nao kazi. Pia kitu kingine hua natathimini na kuangalia galama ama naoza kutumia fedha yote kwenye hiyo kazi ama kuna emergency ya thalula yote naweza katokea na hua naandaa mazingira. Kwa jinsi ambavyo tukio lolote naeza likatokea.

Ndiyo, nimeshawai kuona bahari, nishawai kuona bahari, ambapo niliendaga kwenye jiji la daresallam, ndipo sehemu ambapo niliona bahari, niliona bahari kwa eneo la karibu sana zaidi, niliona jinsi bahari ilivyo, niliona jinsi meli zinavyo tembea kwenye bahari, na nilienda nikaona jinsi watu wanavyo ogelea kwenye bahari, na nikaona shughuli mbali mbali zinavyoendelea kwenye bahari.

Wanashiriki na jamii yangu kwa kuhudhuria kwenye matukio mbali mbali ya muhimu, kwa kuwasaidia kunapotokea na shida yoyote na kuongea nao jinsi namna nzuri ya kutatua matatizo, kusaidia kazi mbali mbali za jamii kwa ujumla navyoshirikiana na jamaa na marafiki wa jamii yangu.

Huwa napenda kuwa mahali penye utulivu, penye mazingira yanyovutia kwenye hali ya upepo nzuri, hali ya mandhari nzuri kama vile bahari, misitu, pia napenda kuona wanyama, napenda kuona nyumba, kubwa nzuri, maghorofa ambayo yamejipangilia vizuri, na jiinsi huwa napenda kuona shghuli za uchumi, biashara, kilimo, zikiwa zenaendelea.

Chakula cha jadi ambacho nakipenda huwa napenda ugali na mlenda. Mlenda ni chakula cha jadi cha kigogo ambacho jamii ya kigogo huwa wanapenda. Huni mlenda ni jamii ya majani fulani ambao huwa yanakaushwa na kukobolewa na kwa kutengeneza mlenda. Hiki ni chakula cha jadi hususan cha kabila la kigogo. Huwa wanakipenda sana. Kula wakati sana sana wakati wa kiangazi.

Ndiyo, napenda kuimba, sana sana napenda kuimba kwa mfano nikiwa karibu na marafiki zangu, ama nikiwa kanisani, huwa tunaimba, tunafurahi kwa pamoja, wakati mwingine tunaimba na kucheza, nyimbo tunazokuwa tunaimba, tunaimba nyimbo za kanisani, nyimbo za kumsifu mungu, nyimbo za kuabudu, njimbo za kufurahi, na nyimbo za kuonyesha jinsi gani, tunafuraha na tumaini na mungu ambaye tunamuabudu.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wakuruka kamba, ni mchezo ambao naupenda, na mchezo ambao nafikiria ama napenda kuja kuujaribu. Ni mchezo ambao ni mzuri ni mchezo ambao unafuraisha viungo, unachangamsha viungo, na ni mchezo mzuri sana, unachangamsha akili, na ufahamu, na ubongo. Ni mchezo mzuri sana naupenda.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni mafunzo ya kazi kwa kutumia ubunifu na kutumia teknolojia ya habari. Kwa mfano teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa mfano mafunzo kwa kutumia ya kazi kwa kutumia kompyuta. Tangu nijifunze haya mafunzo ya kazi kwa kutumia kompyuta yamenisaidia kufanya kazi kiulaisi, yamenisaidia kutumia sana munda kufanya kazi kubwa.

Ndiyo, hua napenda sana kusikiliza redio, hua napenda sana kusikiliza vibindi mbalimbali vya kwenye redio, napenda kusikiliza mazungumzo mbalimbali ambao yapo kwenye redio, na watu ama watangazaji maalufu ambao wanazungumza kwenye redio. Kwa hiyo, napenda sana kusikiliza redio kwa ajili ya kujifunza, kuburudika na kukutana na fursa mbalimbali ikiwemo fursa za uchumi.

Sana sana huwa nachaji kifaa changu mara mbili kwa siku, huwa nahakikisha na kichaji angalau mara mbili kwa siku. Na kinavyokuwa kinamalisa chaji, huwa nakichukua nakichaji na ninapokichaji ni pale ambapo kinakua kimeisha chaji kabisa na huwa nakichaji asubuhi na jioni. Kwahyo ni jumla mara mbili kwa siku nzima.

Huwa napendelea kuwasiliana na watu kwanza ninapowasiliana na mtu kwa furaha. Huwa napendea kuwasiliana na watu kwa kuwafuata, kuwaulizia hali yao, jinsi wanaendelea aje kwa kushirikiana nao kuhusu matatizo mbalimbali ambayo yanawakabili. Na pia huwa nashirikiana na watu kwa kufano, kufanya nao kazi mbalimbali za kijamii, kwenye matukio ya sherehe, kazi za kiuchumi, mfano kilimo, biashara na zinginezo.

Huwa napendelea sana viatu vya kuchomeka bila kuvaa kamba. Sana sana viatu vya usi, vya ngozi ndivyo hua napendelea, hua napenda sana nikivaa, navaa hivo hivo. Navipiga kiwi, na vichomeka hivo hivo bila hata ya kuvaa kamba. Hua napendelea sana vile viatu, ambavyo navaa bila hata ya kutumia kamba ambavyo ni sana sana hua vya rangi nyeusi. Na havihitaji kutumia kamba.

Ndiyo, huwa napenda kwenda sehemu za pwani kwa lengo la kufurahia kuangalia mandhari jinsi ilivyo, kuangalia watu wanavyo kaa wanavyo burudika kwenye shughuli kwenye sehemu za pwani. Na napenda sana kuona meli ambazo huwa zinapita semu ya pwani. Napendelea vitu mbali mbali vinavyoendelea sana hususan kwenye sehemu za pwani.

Ndio, huwa napenda kuogelea sana sana kwenye bahari, kwenye kisima, kwenye mto. Ninapokuwa naogelea, najisikia mwenye furaha, na pia napokuwa naogelea na watu mbalimbali. Huwa najisikia kudumisha ushirikiano, kudumisha ushirikiano baina na watu mbalimbali. Kwa hiyo, mimi sana sana napenda kuogelea, napenda kuogelea kwenye kisima, kwenye mto, kwenye bahari. Kwa hiyo, mimi sana sana napenda kuogelea, napenda kuogelea kwenye kisima, kwenye mto, kwenye bahari.

Huwa napiga picha mara tatu kwa wiki, nikiwa nishaavaa nguo, nimependeza, huwa napendelea mtu fulani, mtu wa karibu yangu, aniweze kunipiga picha, ili nijiangalie, kama nimependeza au la. Kwa huo, napendelea sana zaidi kupiga picha, hususan mara tatu kwa kila wiki.

Kitu ambacho huwa nafanya kulinda mazingira ni kupanda miti, kusafisha uchafu kila siku ambao unakuwa unaingia kwenye mazingira. Huwa naepuka matumizi holela ya plastiki, huwa natumia vitu ama vifaa mbalimbali ambavyo ni rafiki kwa mazingira tunayoishi kila siku.

Huwa naenda mahali pa ibada mara moja kila siku. Huwa nahakikisha kila siku lazima niende mahali pa ibada kwa ajili ya kuabudu ya kusifu na kushirikiana na watu wengine kufanya shughuli mbali mbali kuhusu ibada. Huwa naenda sana sana kanisani kuabudu na kumshukuru mungu.

Chakula cha kigeni ambacho nishawai kujaribu kula ni pizza. Pizza nili jaribu kula. Chakula ambacho sio hususani cha kitanzania. Nilikula na kwa kweli niliburudika, nilifurahi, kilikuwa chakula kizuri, kina ladha nzuri, nilikipenda.

Ndiyo, huwa napenda sana kula popcorn, popcorn ninazipenda, napo kula nitamu, zinapendeza, naburudisha, napokula popcorn, huwa najihisi kupunguza mawazo, mtu mwenye furaha, mtu ambao huwa naondoa stresi zote, na mwili wangu unakua sawa, ninapo kula popcorn, napenda sana kula popcorn.

Kitu ambacho huwa kinanipa motisha sana sana kazini kuona watu wanashirikiana, wanafanya vitu vipya. Na napopata ujuzi mpya huwa na kinaniongezea sana motisha ya kufanya kazi. Huwa mtu anaponipa ujuzi, au anaponishirikisha kwenye jambo fulani, linalohusu ufanisi wa kazi, huwa linanipamotisha sana zaidi.

Juisi ambao naipenda zaidi ni juisi ya mchanganyiko wa mapalachichi na maembe. Ni juisi ambao huwa naipenda sana zaidi ina ladha nzuli. Unapokunywa unaifulahia, unaisi ladha nzuli ambao huwa napendezwa nayo sana. Maembe ni matunda mazuli sana na mapalachichi. Yanapo tengeneza juisi huwa yanatengeneza juisi nzuli mno yenye ladha.

Kitu ambacho huwa nafanya kwa lengo la kuweka afya yangu vizuri ni kula chakula bora na salama, kufanya mazoezi, kupunguza vyakula vya mafuta na huwa naijweka tarishi na mazingira hatari mbali mbali kwa mfano mazingira ya uchafu na huwa nasafisha mazingira yangu ili kuweka afya yangu vizuri na huwa nahakikisha mwili wangu unakuwa katika hali ya usafi ili kudumisha afya yangu ya mwili.

Ndiyo huwa naweka picha zangu mtandaoni. Wakati mwingine huwa naweka picha zangu mtandaoni ambapo watu mbalimbali wanaweza kuziona hizo picha zangu. Picha ninazoweka mtandaoni ni zile picha ambazo huwa napigia na marafiki. Wanapigia na watu mbalimbali. Huwa naziweka hizo picha mtandaoni. Watu mbalimbali wanapopita, wanaweza kuziona hizo picha wanaweza kufurahia, kuburudika kwa kuziona picha zangu mtandaoni.

Kitu ambacho huwa nafanya ili kukamilisha kazi kwa wakati ni kufanya kazi kwa haraka, kufanya kazi kwa muda na kufanya kazi na watu sahihi ambao naweza katafta mtu sahihi ambaye naweza kujua kwamba nikifanya kazi na mtu huyu naweza kuifanya kazi kwa usahihi naweza nikamaliza kuifanya kazi kwa wakati. Na kwa hiyo huwa nafanya kazi, ili kuikamilisha kwa haraka kwa kutafuta watu sahihi. Kwa kuliangalia kwanza tatizo, lenyewe, kwa kuangalia kazi enyewe ni namna gani, ama vifaa gani naweza kutumia, njia gani naweza kutumia. Ni nyepesi, na naweza ikanisaidia kufanya kazi kwa haraka na kuimaliza kwa wakati.

Doto yangu kubwa ni kuwa mtu mwanauchumi ambaye nitakuja kuwasaidia watu, vijana, jamii yangu, nchi yangu, mkoa wangu, watu wa kabila langu, nitakuja kuwasaidia uchumi wa ukue, kuwasaidia watu wenye maadili, kuwasaidia watu wamjue mungu, kuwasaidia watu, waishi maisha yapasayo, maisha kama, yanavyotakiwa maisha ya bila shida. Ndiyo ndoto yangu kubwa kuja kuwa msaada katika jamii yangu inayonizunguka.

Huwa natumia komputa kwa matumizi mbali mbali, kwa mfano kutengenezea website, kutengenezea programu, pia huwa natengenezea na watumia editia picture, huwa pia natumia komputa kwa ajili ya kumatumizi ya mtandaoni na angalia vitu mtandaoni, kuangalizia movie, kuangalizia mfano, kuweka wasapu, kuajili ya kuwasiliana na mtu ama watu fulani.

Uzoefu wa kushangaza ambao nishawai kuupata ni uzoefu wa kutengeneza magemu, kutengeneza michezo kwa kutumia programming language. Hii ni uzoefu wa computer ambao ulinishangaza zaidi. Ambao nishangaza zaidi na nimewai kuupata. Uli nishangaza zaidi kwa jinsi gani kuona magemu ama vitu vinavyo tengenezwa. Kwa kutumia lugha ya kompyuta, lugha ya program kwa kweli ilikuwa ili furahisha na ilinishangaza zaidi.

Mimi hua napendelea zaidi kusoma. Kwa sababu naposoma, huwa napata maalifa mbalimbali, huwa napata ujuzi, huwa napata vitu vipya, huwa napata ujuzi wa kuweza kufanya ugunduzi wa kitu fulani. Na ndivyo hua ninavyofanya kila siku, huwa naakisha nasoma mtandaoni, nasoma magazeti, nasoma posti za mtandaoni, na pia hua nasoma matangazo mbali mbali.

Namna ambavyo huwa na shambulia tatizo kazini ni kuwa shirikisha watu ama kutafuta njia bora na muhimu zaidi ambazo zinaweza kunisaidia kushambulia ama kutatua tatizo ambalo linanikabili kwa mda huo na pia huwa natafuta watu wenye uzoefu na namna nzuri pa wanaweza kunisaidia kwenye utatuzi wa tatizo hilo.

Huwa na sherekea mafanikio ya timu kwa kubuludika kunywa vinywaji vizuli, kula chakula vizuli, kuwaelimisha watu, kuwabuludisha watu, tunakula vyakula kama vile nyama za kuchoma na vyakula vingine vyenye kupendeza na huwa tunasherekea mafanikio ya timu kwa kuwasaidia pia watu wengine.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Kitu ambacho huwa nafanya, ninahakikisha naamka mapema, nafanya vitu mbali mbali kama vile kuanda chai, kuanda mazingira ya kazi, kuanda ratiba yangu ya kazi ya siku nzima. Na kwa hiyo, mimi huwa napenda sana kuamka mapema. Ninapoamka mapema, mwili wangu unakuwa vizuri, unakuwa mwenye nguvu, unakuwa mwenye afya, na kufanya shughuli yoyote ile, ambayo inatakiwa kufanyika kwa siku hiyo.

Mi huwa napenda kuenda sinema angalau mara mbili kwa mwezi huwa naenda sinema kwa lengo la kuangalia video mbalimbali na movies mbalimbali na huwa naenda kila mwezi marambili kwa ajili ya kujipatia burudani na kujipatia marafiki pia pahali tunapokuwa tunaangalia sinema kwa pamoja.

Ndiyi huwa napiga kura wakati kwa mfano unapotokea uchaguzi ama kunaputokea tatizo tukio lolotei linahitaji kupiga kura. Huwa najihusisha kwenye shughuli mbali mbali zikiwemo za kupiga kura ama kuchagua kiongozi fulani kwa kutumia kura. Kwa hiyo tunashirikiana na jamii kwa lengo la kupiga kura.

Nguo ambazo huwa napenda kuvaa ni nguo suruali na shati ya mikono mirefu. Mimi huwa napenda sana zaidi kuvaa suruali na pamoja na shati ya mikono mirefu, pamoja na viatu vyeusi, viatu ambavyo ni bila kamba. Napenda sana kuvaa nguo kama vile suruali na shati inaweza ikawa mikono mirefu ama mifupi.

Ndiyo, huwa napenda kucheza ngoma, huwa napenda kubuludika na watu wa majamii flani, watu mbali mbali kwa kucheza mchezo ya ngoma. Michezo ya ngoma ni mizuli sana, unajibuludisha akili, unajibuludisha fahamu, napenda sana kucheza ngoma, hususan ni ngoma kama vile za jadi, ngoma za kwenye shelehe, na watu wanapocheza na kubuludika, nazipenda sana.

Jinsi ambavyo huwa nashughulikia udhaifu wangu ni kumtafta mtu ambaye anauwezo ni kutafta mtu ambaye yule anaweza akanisaidia kwenye kushughulikia huo udhaifu ama hua najifunza njia mbali mbali kwa mfano kama nani shida kupitia huo udhaifu natafuta njia naweza nikatafuta mtandaoni ama naweza nikatafta mahali popote kutafta njia ya uhakika ama kumtafta mtu mwenye ujuzi mbali mbali kuhusu hilo jambo kwa lengo la kunielekeza ama kunifundisha.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni pale mfano inapotokea ugomvi ama inapotokea shida mbali mbali. Ni kulichukulia tatizo kwa uangalifu. Kulichukulia tatizo kwa umakini. Na kuangalia tatizo lisizalishe tatizo lingine kwahyo inapotokea shida ama tatizo ni huwa wanatumia hekima ambayo nimejifunza muda mrefu wa kutengeneza ama kutatuwa tatizo.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Cha kwanza ni mpangilio wa vitu vya kazini ni mpangilio wa kila kitu hapo kazini. Na pia watu jinsi ambavyo wanafanya kazi wanajipangilia. Ni kitu fulani ambacho huwa kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri pia kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi yawe mazuri. Ni wandaaji wa gharama ambazo zinaweza kujitokeza wakati wa kazi.

Chakula ambacho napenda zaidi ni wali na nyama. Hususan nifano nyama ya kuku, ya mbuzi na ya ng'ombe na ya ngulue. Huwa napenda sana zaidi wali, pilau, biliani. Ukipikwa katika ufasaha, ukipikwa viungo vikiweka kwenye kila sehemu inavyotakiwa huwa napenda sana icho chakula kiwe kitamu, kizuli, chenye viungo vizuli, napenda sana.

Mafanikio ambayo ya binafsi huwa mafanikio ambayo huwa nayathamini kazini ni yale mafanikio ya kufanya kazi kwa ufanisi, kufanya kazi flani iko katika hali inayotakiwa kwa mfano ninapopewa kazi na boss wangu ama kazi ya msimamizi wangu huwa nafurahi sana mafanikio kama hayo nikihakikisha nafanya kazi kama inavyotakiwa.

Program ya simu ambao huwa natumia kila siku ni program ya WPS. WPS ni program ambao huwa natumia kufungulia notes. Notes mbalimbali kwa njia kujifunza. Notes mbalimbali ambazo huwa natumia natunzia vitu fulani fulani. Kwa hiyo huwa inanisaidia. Na pia huwa lazima kila siku niweze kuifungua kwa ajili ya kuangalia latibaza zangu, kuangalia vitu fyangu vya muhimu. Ambavyo huwa ninaifadhi kwenye wps.

Ndiyo, hua napenda sana kujalibu teknolojia mpya, kwa mfano teknolojia kwenye simu inavyotokea. Hua napenda kuijaribu na kujua teknolojia ipoje, na kujua faida gani kwenye hiyo teknolojia, na kujua ni namna gani, naweza kunufaika, na watu wengine unaoweza kunufaika kupitia hiyo teknolojia. Hua napenda sana kuijaribu teknolojia mpya inapotokea.